Asante sana kwa hilo swali na swali yenyewe inasema kwamba ni kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Na kwanza, mawazo ya kwanza, ya kwanza nachokiona nikitazama nje naona jua likichomoza. Naona jua likichomoza, asubuhi ni kiangalia nje ya dirisha, ni kiamuka. Aha, nikiamka naona hiyo jua likichomoza Like jicho kwa jicho, naona jua likichomoza. Ya pili, naona miti, naona majengo na barabara. Naona juu mimi naishi kwa juu kabisa kwa ghorofa. Ni kiangalia chini, naangalia nyumba na barabara. Nikiangalia juu, naangalia jua, likichomoza. Nikiangalia kando kando, naangalia miti So, naangalia kila kitu ambayo umesema kwa nambari ya pili. Wakati ambayo mimi napenda kutazama nje ni wakati ambayo nimeamka asubuhi. Na wakati ambayo, na wakati ambamo nimetoke kazini jioni jioni, nikiliangalia jua, likichomoka kwa magharibi. Na kumbuka sana wakati ambayo napenda kuangalia ni wakati ambayo nimetoka kazi na nikiamka na nikienda tu kutazama ni therapeutic kuangalia juwa, kuangalia huko nje, kuangalia mandhari ambayo na zinaendelea huko nje. Kinachobadilika kutokana na msimu ni ni ni ni unapata hakuna hakuna hakuna sema kwa msimu huu ambayo tuko ni kiangazi. Sasa kuna mvua lakini hakuna mvua kuna mvua kidogo kidogo but si sana so unapata kuna kiangazi so unapata hakuna maji unapata maji yamekuwa tatizo. Ni kununua maji na kutembea kwa kuona kama unaweza pata kwa kwa kwa kwa nini kwa visima. Nikitazama nje ya dirisha nasikia vizuri nasikia tu nikiwa nikiwa sawa nasikia nikiwa satisfied nasikia nikiwa sawa kabisa nasikia nikiwa hata kama nilikuwa na stress nasikia inaosha akili yangu na inafanya ikuwe refreshed refreshened asante sana kwa hilo swali na naomba nadhani nimejibu vile ulikuwa unataka asante.

Asante sana kwa hilo swali, mafanikio gani ya pinafsi ninayo dhamini kazini, kwangu mimi napenda na dhamini kazini, binafsi mafanikio pinafsi ninayo dhamini kazini, ni yale ambayo ya nathibitisha kwamba juhudi zangu zina matokeo chanya, si tu kwa kazi yangu mwenyewe, bali pia kwa timu au shirika. Kwa mfano, nifuraha kubwa kuona mradi nilio uwanza au mjakato nilio boresha ikileta matokeo yanayopimika. Kama kukunguza makosa, kuongeza unafanisi, au kuboresha uduma kwa wateja. Pia, ninadhamini sana pale naweza kushinda changamoto kubwa au tatizo gumu ambalo naonekana kuwa alitatatuliwa kwa kwa mfano, hiyo inatawa hisia ya kuchegema na ujasiri wa kitaaluma kwakifupi, mafanikio nayothamini ni yale yanao jenga heshima yangu. Kuongeza ujuzi wangu na kunipa uthibitisho kwamba kazi yangu inamaana na inachangia kwa kweli. Asante.

Aha, asante sana kwa hilo swali, nitaenda kuishi, nitaenda kusema mahali ambapo ninaishi, nitaanza na ya kwanza, ninaweza kushiriki ni aina gani ya nyumba ninamoishi. Aina nyumba ninamoishi ni naishi mahali penye utulivu na mpangilio vizuri. Ambacho kinatoa mazingira mazuri ya kufanya kazi na kujitunza binafsi. Nyumba ni safi, imepangwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha unaoingiandani. Jambo linalonifanya niwe na hisia, nzuri na mtazamo, chanya kila siku. Mazingira, mazingira ni hayo tu. Mazingira, mazingira ni mazuri ya kufanya kazi na kujitunza binafsi. Mazingira ni safi, mazingira imepangwa vizuri na kuna mwanga kwa kutosha nilihama huko mwaka jana mwaka jana, mwezi wa nane tare ishirini nilipoenda kazini zaidi ya hayo, eneo la makazi lina urahisi wa kufikia kama vile niko kazini So, kwenye ninaishi ni karibu na kazini. Ningependa kueleza zaidi. Ninachopenda kuhusu hiyo eneo langu ni kwa sababu ya mazingira. Mazingira ni ya naishi ni safi. Mazingira ambayo inanipa hisia mzuri. Mazingira ambayo imepangwa vizuri. Mazingira ambayo ikona mwangaza vizuri. Naishi, salamu na raha mahali ninapoishi sana. Nahisi, vizuri nahisi niko sawa, nahisi niko salama na nahisi niko na raha. Asante sana kwa hilo swali. Na kwa kifupi, ni mahali ambapo, ninaweza kufanya kazi, kupumzika, na kuendeleza maisha yangu ya kila siku kwa utulivu na furaha. Asante sana.

Asante sana kwa hilo swali, ninasherehekea mafanikio ya timu kwa style ya furaha sana. Kwa kushiriki na wenzangu, hisia kwa mufanikio haya. Mara nyingi, tunapofanikishwa jambo fulani, tunajumuika, kushirikiana na kutambua kila moja alicho changia. Na wakati mwingine, tukafanya something small kama grab chakula pamoja au kushow cheers kwa chai au soda. Namanisha, tunaweza kuwa kwa maneno tu ya pongezi au mara nyingine, tukafanya kitu kidogo cha kusherehekea kama chakula, chaku pamoja, au kikombe cha chai. Ili kuonyesha furaha yetu kwa mimi kusherehekea mafanikio ya timu ni njia ya kuimarisha mishikamano. Kuongeza morali na kuonyesha kwamba kila mchango unadhaminiwa asante.

Asante sana kwa hilo swali na napenda kujibu kwa kina na muktadha. Napanga kazi zangu kwa kuanza na kuandika orodha ya mambo yote nayotakiwa kufanya. Kisha naweka kipaumbele kulingana umuhimu na muda. Kazi za dharura nazifanya kwanza halafu zile zisizo na haraka nazipanga kufuatia. Pia natumia ratiba au kalenda kunisaidia kugawa muda wangu vizuri ili nisifanye kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mara nyingi naweka malengo madogo madogo ambayo ni rahisi kuyafikia. Jambo linalonisaidia kubaki na motisha. Kwa ujumla, mipango wangu wa kazi unategemea nidhamu, kupanga mapema na kufuatilia maendeleo yangu kila siku. Asante sana kwa hilo swali na ningependa kujibu.

Asante sana kwa hilo swali pia, kwa kawaida, ninalea nywele zangu mara moja au mbili kwa wiki kulingana na aina ya nywele na shuguli nazofanya. Kama nimekuwa na shuguli nyingi au nimetoka sehemu yenye vumbi na jasho, ninaweza kuosha nywele mapema zaidi. Napenda kuosha kwa mpangilio kwa sababu hu unisaidia kudumisha usafi na nywele bila kuzikausha sana. Na pia kunafanya zibaki na afya laina na zenye muonekano mzuri. Asante.